Hujitunza kwa makusudi ni kitambua kwamba afya ya mwili, akili na hisia ndiyo msingi wa maisha yenye maana, hutunga muda wa kupumzika, kula kwa nidhamu, na kufanya mazoezi ili kudumisha nguvu na uwiano wa mwili. Vile vile, hujitunza kiakili kwa kutafakari, kusoma na kujiepusha na kelele zisizo za lazima. Hujifunza kusema hapana pale inapotakiwa, kueka mipaka na kuheshimu maitaji yangu bila kujihisi hatia. Mahusiano pia ni sehemu ya kujitunza, mimi huimarisha uhusiano unaonijenga na kujitenga na yale yanayo nichosha bila maana yoyote. Kwangu kujitunza si ubinafsi bali ni uwajibikaji. Kwa kujilinda na kujijenga huwa na uwezo mkubwa wa kuhudumia wengine kufanya kazi kwa ubora na kuishi maisha yenye utulivu, mwelekeo na heshima kwa nafsi yangu.

Ninaamini kampeni za teknoloja ya ujumuishi zinazolenga kuwafikia watu wote sii wachache. Teknoloja inayopanua elimu, afya na mawasiliano kwa watu wakawaida hunivutia zaidi kuliko ile inayotafuta faida pekee. Kwa mtazamo wangu, teknoloja bora ni ile inayotafuta matatizo halisi ya jamii, inayopunguza pengo la taarifa na kumwezesha mtu kujitegemea. Kampeni zinazo sisitiza matumizi ya kidigitali kwa uwajibikaji, usalama wadata na upatikanaji sawa ndizo ni nazo ziona kuwa na dhamani ya kweli kwa maendeleo ya mda mrefu.

Napendelea habari mtandaoni kwa sababu hunipa upatikanaji wa taarifa kwa haraka, vianzo vingi na mitazamo tofauti kwa wakati moja. Huniruhusu kulinganisha taarifa kufuatilia maendeleo ya matukio papo hapo na kuchagua ninachotaka kusoma kwa kina. Hata hivyo, nadhamini pia gazeti kwa mtazamo wake wa utulivu na uchambuzi wa kina. Gazeti hunikumbusha umuhimu wa kusoma kwa makini bila kelele za arifa. Lakini kwa mtazama wangu wa sasa, habari mtandaoni hunipa uiyano bora kati ya kasi na maarifa. Mradi tu, nizitumie kwa nidhamu, kuchuja vianzo na kutafuta ukweli badala ya msisimuko wa vichwa vya habari.

Napenda wanyama wanao onyesha uaminifu, utulivu, na nguvu ya asili, hasa mbwa na farasi. Mbwa hunifundisha uaminifu na uhusiano wa kweli bila masharti, huku farasi wakiwakilisha uhuru, nidhamu na heshima. Kwa ujumla, mimi huvutiwa sana na wanyama kwa sababu wanaishi kwa uhalisia wa maumbile bila hila. Hunifanya kuthamini unyenyekevu, uwajibikaji kwa mazingira na ukweli kwamba binadamu ni sehemu ya uhai mpana unaopaswa kuheshimiwa.

Ndio, na uzoefu huo hunikumbusha jinsi dunia ilivyo pana na jinsi mipaka ya kijiografia ilivyo ndogo mbele ya uwezo wa binadamu. Kusafiri kwa ndege hunipa nafasi ya kutafakari kutoka juu, ardhi inaonekana kuwa moja bila tofauti nyingi tunazojenga hapa chini. Zaidi ya usafiri, safari ya ndege kwangu ni alama ya mabadiliko na fursa kama vile kuondoka mahali ulipo, kuelekea sehemu mpya na kukutana na mitazamo tofauti. Hunifundisha unyenyekevu na udhubutu kwa wakati mmoja, unyenyekevu mbele ya ukubwa wa dunia na udhubutu wa kudhubutu kuichunguza.

Ndiyo, napenda vyote viwili kwa sababu hunipa nafasi ya kujieleza kwa njia ambayo maneno maranyingi hayawezi. Kuchora huniruhusu kuunda mawazo ya yangu kutoka ndani, pia hunisaidia kuleta fikra kwenye karatasi na kuona wazo likigeuka kuwa umbo. Kupaka rangi kwa upande mwingine, huniletea utulivu na furaha ni kama mazungumuzo ya kimya, kati ya hisia na muonekano. Kwangu, sanaa si burudani tuu bali ni njia ya kutafakari, kupunguza msongo na kujitambua zaidi. Kila mstari na kila rangi hulikumbusha kwamba ubunifu ni sehemu ya ubinadamu, uwezo wa kuona zaidi ya kilicho mbele ya macho na kuipa dunia maana kwa mtazamo wangu binafsi.

Nahitaji kuimarisha zaidi ujuzi wa mawasiliano ya kina na usimamizi wa muda. Ingawa ninafanya kazi kwa nidhamu, ninaona kuwa mawasiliano yaliyo wazi yenye kusikiliza kwa makini na kueleza kwa usahihi, huongeza ubora wa ushirikiano na matokeo. Vivyo hivyo, kuboresha usimamizi wa muda hunisaidia kupanga vipao mbele vyema kupunguza msongo na kuhakikisha kila jukumu linapata umakini unaostahili. Kwa mtazamo wangu, kuimarisha ujuzi si ishara ya udhaifu bali ya ukuwaji. Kila ninapoboresha eneo moja la uwezo wangu, siitu kwamba kazi yangu inakua bora, bali pia mimi kama mtu hukua kwa uwajibikaji, ufanisi na udhabiti zaidi.

Hutumia zana chache lakini kwa maksudi, simu na kumpyoputa ndizo msingi kwa mawasiliano kujifunza na kupanga kazi. Programu za barua pepe na ujumbe hunisaidia kuwasiliana kwa haraka na kwa heshima, huku kalenda na orotha za kazi zikinisaidia kuthibiti muda na vipaumbele. Pia, hutegemea zana za kutafuta taarifa na kusoma mtandaoni kwa ajili ya kujiongezea maarifa pamoja na zana za kuandika au kuhariri ili kueka mawazo kwa mpangilio. Kwa mtazamo wangu, dhamani ya zana za kidigitali haiko katika wingi wake, bali katika namna ni navyo zitumia kama vienzo za nidhamu, ufanisi na maendeleo ya kiakili, si kama chanuzo cha usumbufu.

Napenda zaidi mboga zinazochanganya lishe, latha na urahisi wa maisha hasaa sukumawiki, mchicha, kabichi na karoti. Huvutiwa sana nazo si kwa sababu ya latha peke, bali kwa mchango wake katika afya na udhibiti wa mwili. Kwangu, mboga si chakula cha pembeni, bali ni msingi wanidhamu ya kujitunza. Huniwezesha kudumisha nguvu, kuimarisha kinga ya mwili na kuishi kwa uwiano. Kila ninapo chagua mboga kwenye sahani yangu huona kama ni nachagua si afya tu bali pia mtindo wa maisha unaodhamini uhai, uwajibikaji na heshima kwa mwili wangu.

Ninakipenda zaidi chumba kinachonipa utulivu na nafasi ya kuwa mimi mwenyewe, hasa chumba cha kusomea au kulala. Hapo ndipo ninapopata fursa ya kutafakari, kupanga mawazo na kujitenga na kelele za nje. Ninakidhamini chumba hicho si kwa mapambo yake pekee, bali kwa hisia kinazo nipa. Ni mahali pa kurejesha nguvu, kujiuliza maswali muhimu ya maisha na kuunganisha mawazo yangu kwa utulivu. Kwangu mimi, chumba ni nachokipenda nyumbani si tu sehemu ya nyumba, bali ni kimbilio la akili na moyo nafasi ya utulivu mpangilio na kujijenga upya.

Ili kupunguza matumizi ya plastiki, huanza kwa kubadili tabia za kila siku, hutumia mifuko ya kitambaa au vikapu badala ya mifuko ya plastiki, ninapoenda kununua vitu, na pia hubeba chupa ya maji inayotumika tena ili kuepuka kununua chupa za plastiki za matumizi ya mara moja. Hatua hizi ndogo unisaidia kupunguza taka bila gharama kubwa. Pia mimi hujitaidi kuchagua bidhaa zilizo na vifungashio vya kirafiki kwa mazingira kama karatasi au glesi na kuepuka bidhaa zilizo na plastiki nyingi zisizo za lazima. Ninapo pata plastiki huigawanya na kuitupa kwa njia sahihi au kuitumia tena inapo wezekana. Kwa ujumla, hupunguza plastiki kwa nidhamu, uchaguzi wa makusudi na kuwajibika kwa mazingira nikijua kuwa hatua ndogo za kila siku zinaweza kuleta mabadiliko makubwa kwa mda mrefu.

Mantari mazuri zaidi kunilio wai kuona ni bahari wakati wa machweo ya jua, nilivutiwa sana na jinsi jua, nilivyokuwa likizama pole pole likibadilisha rangi ya anga kutoka, samawati, hadi, machungwa, nyekundu na hatimaye giza la taratibu. Maji ya bahari yalikuwa ya kimetameta na upepo mwanana ulifanya mazingira yawe ya utulivu na ya kupendeza sana. Mantari hayo yalinifanya nijisikie nimepumzika na kutafakari maisha kwa utulivu. Nilihisi kama muda umesimama kwa muda mfupi, huku nikifurahia uzuri wa maumbile bila kelele wala haraka yoyote. Kwa ujumla, yalikuwa ni mantari yalio nikumbusha nguvu ya asili uzuri wa ulimwengu na umuhimu wakuchukua muda wakufurahia mambo rahisi lakini yenye mana makubwa maishani.

Ndiyo, nimewahi kufanya yoga na nimeiona kuwa mazoezi yenye faida kubwa kwa mwili na akili. Yoga hunisaidia kunyoosha misuli, kuboresha pumzi na kuondoa mkazo unaojitokeza kutokana na kazi na shugli za kila siku. Wakati wa kufanya yoga, hujifunza kuzingatia mwili wangu na kupumua kwa utulivu. Jambo linalonisaidia kujisikia mtulivu zaidi. Pia nimegundua kuwa yoga hunisaidia kuongeza umakini na uvumilivu pamoja na kuboresha usingizi na hali ya moyo. Ingawa sifanyi kila siku hutumia yoga pale ninapohitaji kupumzika, kutafakari au kurejesha nguvu za ndani. Kwa kumalizia, yoga ni zoezi linalonisaidia kudumisha uwiano kati ya mwili, akili na afya ya jumla.

Ndoto yangu kubwa ni kuhishi maisha yenye maana mafanikio na mchango chanya kwa wengine. Natamani kufanikiwa katika kazi yangu, kujitegemea kifedha na kutumia uwezo wangu kusaidia watu wanao nizunguka hasa katika jamii yangu. Kwangu, mafanikio si mali au sifa pekee, bali ni uwezo wakuboresha maisha ya wengine kupitia kile inacho kifanya. Pia ni nandoto ya kuendelea kujifunza na kukua kila siku ili niwe mtu bora zaidi kuliko niliyokuwa jana. Ningependa kujenga familia imara kuishi kwa amani na kuwacha alama njema itakayo kumbukwa kwa wema. Kwa ujumla, doto yangu kubwa ni kuwa mtu mwenye kusudi, maadili na mchango wakudumu katika dunia hii.

Ningependa kutembelea mji wa Paris Ufaransa. Mji huu hunivutia kwa sababu ya uzuri wake waki historia sanaa na utamaduni wakipekee Ningependa kuona maeneo maarufu kama mnara wa Eiffel, makumbusho ya Lov na mitaa yenye majengo ya kale ya naonyesha historia ndefu ya mji huo wa Paris. Zaidi ya mandhari ningependa kufurahia chakula chakifaransa, mitindo ya maisha na mazingira ya kimapenzi yanayohusishwa na paris. Kutembea kando ya mto Sien, kutembelea mikawa midogo na kujifunza kuhusu sanaa na historia kungekua uzoefu wa kipekee. Kwa ujumla, Paris ni mji ninautamani kutembelea kwa sababu unachanganya utamaduni, uzuri na elimu na ningependa kujiongezea kumbukumbu nzuri kutoka mahali ha mahali hapo Paris ufaransa.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji moto hasa asubuhi au baada ya siku ndefu ya kazi. Maji moto hunisaidia kupumzisha misuli, kuondoa uchovu wa mwili na kunifanya nijisikie mwepesi na mtulivu. Inapokuwa nimechoka au nikiwa na mawazo mengi, kuoga kwa maji moto hunipa utulivu wa haraka na kunirudishia nguvu. Pia huona kuwa kuoga kwa majimoto hunisaidia kuboresha mzunguko wa damu na kunifanya nijisikie nikiwa msafi na tayari kwa shughuli zinazofuata. Hata hivyo, mimi hutumia kwa kiasi hasa wakati wa joto kali. Kwa ujumla, kuoga kwa maji moto ni sehemu ya kujitunza kwangu, kunipa faraja, utulivu wa akili na hisia ya upya wa kila siku.

Naenda maktabani mara mbili kwa wiki lakini kwa kweli siendi tu kwa sababu ya lazima bali kwa sababu ninapenda mazingira yake na namna yanavyo nisaidia kuzingatia masomo yangu. Mara nyingi huenda siku za kati ya wiki hasa bada ya masomo wakati ambapo ninahitaji muda wa utulivu wa kusoma au kufanya utafiki. Maktaba hunipa nafasi ambayo haina kelele, haina usumbufu wa simu au televisheni na hunifanya nijikite kikamilifu kwenye kazi yangu. Ninapotembelea maktaba mara nyingi hutumia mda kusoma vitabu vya masomo yangu, kufanya kazi za shule au kutafuta taarifa kwenye vitabu na kompyuta zilizopo. Wakati mwingine pia, mimi hutumia maktaba kama sehemu ya kupanga mawazo yangu, kuandika au kujisomea kwa maandalizi ya mitihani. Kwa hivyo, ingawa ninaenda maktaba mara mbili kwa wiki, faida ninazopata kutokana na ziara hizo ni kubwa sana. Hunisaidia kuboresha uelewa wangu, kuongeza nidhamu ya kusoma na kunijengea tabia ya kutumia muda wangu kwa njia yenye manufaa. Ukitaka?

Ushauri ningependa kumpa mtu mwingine ni ajifunze kujithamini kuwa mvumiliwu na kutokata tamaa haraka. Maisha hayana mstari wa moja kwa moja. Kuna nyakati za mafanikio na pia za changamoto. Mtu akipitia kipindi kigumu asidhani kwamba ndoto zake zimefika mwisho. Kila changamoto hubeba somo na mara nyingi hutujenga zaidi kuliko kutuvunja. Ni muhimu kukubali makosa, kujifunza kutokana nayo na kuendelea mbele bila kujilaumu kupita kiasi. Pia, ningemshauri mtu awe tayari kusikiliza ushauri wa wengine hasa wale waliopita njia anayopitia sasa. Kusikiliza hakumanishi kupoteza uhuru wako wakufikiri, bali ni njia ya kupanua mtazamo wako. Vile vile ajenge tabia ya kupanga malengo yake kwa hatuwa ndogo ndogo malengo makubwa yanaweza kuonekana magumu lakini yakigawanywa katika hatuwa raisi huwa yanawezekana kwa virahisi sana. Mwisho, ningemkumbusha aweke mbele nidhamu na bidii kuliko motisha ya muda mfupi. Motisha huja na kuondoka lakini nidhamu humfanya mtu asimame imara hata siku ambazo hana hamasa. Kwa kufanya hivo, mtu anaweza kujijenga mustakabali bora na kuishi maisha yenye maana.

Ushauri wangu kwa mtu yoyote anayanza kazi ni kwamba ayianze kwa unyenyekevu kujifunza kwa bidii na kuwa na mtazamo wa kukua. Siku ya muanzo kazi ni siiza kuonyesha kwamba tayari unajua kila kitu, bali niza kusikiliza, kuangalia na kuuliza maswali pale usipoelewa. Usione aibu kujifunza kutoka kwa wakubwa wako au hata wenzako walio kutangulia kwa sababu uzoefu wao ni hazina kubwa sana. Kila kosa unalofanya lichukulie kama somo si kama kushindwa. Pia ningemshauri ajenge tabia ya uwajibikaji na uaminifu. Fika kazini kwa wakati, timiza majukumu yako kwa umakini na heshimu taratibu za mahali pa kazi. Mambo madogo kama kueshimu muda, kwasiliana vizuri na kufanya kazi kwa bidii hujenga taaswira nzuri ambayo fufungua milango ya fursa badai. Hata kama kazi unayuanza si ndoto yako, ifanye kwa moyo wote kwa sababu kila uzoefu huongeza dhamani kwenye maisha yako ya kitaluma. Mwisho, ninge mkumbusha awe na malengo ya muda mrefu lakini avumilie hatua za muanzo. Mafanikio hayaji mara moja, hujengwa taratibu kupitia juhudi za kila siku. Mtu kama mtu anayeanza kazi akiwa na subra nidhamu na hamu ya kujifunza ataweza kukua. Hata pia anaweza kujijenga na kueka jina lake likawa zuri sana. Na hatimaye kufikia malengo makubwa ya kazi, mtu huyo itabidi afwate ushauri huu wote niliyo eleza hapa. Asante.

Baada ya siku ndefu, napenda kuanza kwa kujipa muda wa kutulia na kupumua kwa utulivu. Mara nyingi huanza kwa kukaa kimya kwa dakika chache nikijitenga na mawazo ya kazi au masomo ya siku hiyo. Hii hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kurudisha utulivu wa akili. Kisha napenda kuosha uso au kuoga kwa maji ya uvuguvugu jambo ambalo hunifanya nijisikie mwepesi na mpya tena. Baadaye, hufanya shughuli ndogo zinazo nip, baadaye samahani, ninamaanisha baadaye, mimi hufanya shughuli ndogo ninazozipenda kama kusikiliza muziki, kusoma kitabu au kutazama kipindi kifupi cha burudani. Wakati mwingine pia, hutembea kwa muda mfupi au kufanya mazoezi mepesi ili kuondoa uchovu mwilini. Ikiwa siku imekua nzito sana, mimi huandika mambo machache niliopitia au kupanga shuguli za kesho jambo linalonisaidia kuondoa mawazo mengi kichwani. Mwisho wa yote, napenda sana kumaliza siku kwa kupumzika mapema ili nipate usingizi wakutosha. Ninaamini kwamba usingizi mzuri nisehemu muhimu ya mapumziko kwa sababu hunirejeshia nguvu na kunifanya nianze siku inayofuata nikiwa na akili safi na mwili wenye nguvu. Kwa njia hii naweza kuendelea na shuguli zangu kwa ufanisi na utulivu mzuri sana.

Nguvu zangu kubwa kazini ni uwajibikaji, nidhamu na uwezo wakujifunza haraka. Kila ninapopewa jukumu, huhakikisha ninalifanya kwa umakini na kulikamilisha kwa wakati ufaao. Napenda sana kupanga kazi yangu mapema kuweka vipaumbele na kufatilia kila hatua ilikuakikisha hakuna kinachopuuzwa. Hii hunifanya niwe mtu anayaminika na anayeshimu muda wake pamoja na wawengine. Pia ninanguvu katika kushirikiana na watu. Nafurahia sana kufanya kazi kama sehemu ya timu, kusikiliza mawazo ya wenzangu na kutoa mchango wangu kwa njia yenye heshima na amini kuwa kazi bora hutokana na ushirikiano mzuri, mawasiliano ya wazi na kusaidiana pale panapo hitajika Hata ninapo kutana na changamoto au maoni tofauti hujaribu kutafuta suluhisho kwa utulivu badala ya migogoro. Zaidi ya hayo nina mtazamo chanya na uvumilivu. Sikatishi tamaa haraka ninapokumbana na ugumu badala yake, mimi hutafuta njia mbadala na kujifunza kutokana na makosa yangu. Ninaamini kwamba kila siku kazini ni fursa ya kuboresha ujuzi wangu na kukuza taluma yangu. Kwa kuunganisha uwajibikaji ushirikiano na hamu ya kujifunza, ninaweza kutoa mchango wa maana na kusaidia kufanikisha malengo ya mahali pa kazi.